Mimi hupenda kuandika kushinda kuongea kwa sababu kuongea mimi sina hio uwezo naogopa Mimi ni mwoga sana na afadhalisha niandike ili wenzangu wapate kusoma na pia nipee wenzangu maoni kupitia kwa kuandika kwa sababu kuongea siwezi na.

Huwa napenda wanyama wote ambao wanafugwa nyumbani kama vile ng'ombe mbuzi, kondoo, mbwa, paka na pia bata Hawa wanyama huwa wanasaidia sana kwenye mazingira yangu ambayo ninaishi naam.